Jee, unapenda kutembea kwa miguu? Namu, ningependa kulizungumzia swali hili muhimu sana. Ambao imeniuliza kama napenda kutembea kwa miguu? Ndiyo, mimi napenda sana kutembea kwa miguu. Kutembea, kunanisaidia kuwa na afya njema, kuongeza nguvu za mwili, na pia kupunguza msongu wa mawazo. Mara nyingi napenda kutembea kwenye bustani kwani ni zoezi muhimu sana. Na pia kutembea barabara, kwenye barabara tulivu au maeneo yenye mandhari nzuri. Kwani kunanipa raha na furaha zaidi ya hapo, mimi pia napenda kutembelea au kutembea kuna nifundisha pia uvumilivu na nidhamu hasa wakati wa safari ndefu. Pia kuna nisaidia kuangalia mazingira, kushirikiana na marafika au familia na hata kutafakari kuhusu mambo muhimu maishani. Kwa hivyo, kutembea kwa mguu sio tu burudani, bali pia ni njia kustarehe na pia kupiga zoezi au kunafanya afya na kufurahia uzuri wa dunia.

Unashughulikia udhaifu wako vipi kazini? Kazini nashugulikia udhaifu wangu kwa kujitambua kwanza. Ninapogundua eneo ambalo nina udhaifu. Siliifichi wala kulikwepa. Bali, nalikubali kama sehemu ya kujifunza. Baada ya hapo, mimi hujitahidi kujifunza zaidi kwa kuuliza maswali, kusoma au kupata ushauri kutoka kwa wenzangu au wakubwa kazini.

Unafanya nini wakati umeme unapokatika? Wakati umeme unapokatika kwanza, mimi hubaki mtulivu na kuhakikisha niko salama. Mimi hutumia muda huo kupanga kazi ambazo zinahitaji umeme. Kama kusoma vitabu kuandika au kufanya majukumu madogo ya nyumbani pia mimi hutumia muda huo kuzungumza na familia au na wenzangu ili kuimarisha mahusiano. Ikiwa nina kazi muhimu, mimi hutumia vifaa mbadala kama simu au kompyuta yenye battery. Pale inapowezekana. Wakati mwingine mimi pia hutumia muda huo kupumzika na kutafakari mipango yangu kwa ujumla mimi hutumia muda kukatika kwa umeme kwa busara ili kuendelea kuwa na tija na bila umeme au kuendelea kufanya kazi zangu hata kama hadi umeme unaporudi.

Je, unapiga kura? Naam, ningependa kulizungumzia swala hili. Ndiyo napenda kupiga kura kwa sababu ni haki na wajibu wangu kama raia. Kupiga kura, hunipa nafasi ya kushiriki katika maamuzi muhimu yanayoadhiri maendeleo ya inchi na jamii kwa ujumla. Kupitia kura, nachangia kuchagua viongozi wanaoongoza na kusimamia rasilmali za taifa. Pia, kupiga kura huonyesha uwajibikaji na uzalendo. Ninapojiandikisha na kushiriki katika uchaguzi mimi huhakikisha sauti yangu inaskika kwa njia ya amani na kikatiba hii hunifanya nijiskie kuwa sehemu ya mabadiliko chanya katika jamii kwa ujumla, napiga kura kwa sababu ni njia sahihi ya kushiriki katika uongozi kuimarisha na kujenga mustakabali bora wa taifa.

Unapendelea kusoma au kuandika? Mimi napenda kusoma na kuandika, lakini kwa njia tofauti. Kusoma kunanipa maarifa mapya na kunapanua ufahamu wangu. Na pia kunifundisha mambo mbalimbali kuhusu dunia. Kupitia vitabu, makala au habari, ninaweza kuelewa tamaduni, historia na teknolojia kwa undani zaidi. Kuandika, kunanisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kuunda fikra zangu kuwa matokeo halisi. Pia hupunguza hisia na mchanganyiko na kunifanya nikae kwa umakini nikiwa na lengo. Kwa ujumla, mimi napenda kusoma kwa ajili ya kujifunza na kuandika kwa ajili ya kueleza. Na yote yamechangiwa kuwa mtu mwenye ufahamu na fikra dhabiti.

Unapendelea kunyoa au kuvaa ndevu? Mimi binafsi napendelea kunyoa ndevu kwa sababu kunanifanya nijisikie safi na kuonekana vizuri. Kunyoa pia hunisaidia kuwa na heshima na mtindo mzuri katika jamii au kazini. Aidha, kunyoa ndevu hufanya niwe na urahisi wa usafi wa uso na pia kunapunguza msongamano wa jasho au uchafu kwa baadhi ya watu, kuvaa ndevu pia ni chaguo na mtindo lakini mimi napendelea safi na nyororo. Kwa ujumla, mimi napenda kunyoa ndevu kwa sababu kunanifanya nijisikie safi kuonekana vizuri na pia kuwa na urahisi kila siku.

Umewahi fikiria kuanzisha biashara yako? Ndiyo nimewahifikiria kuanzisha biashara yangu. Napenda biashara ambazo zinaweza kusaidia mtu na pia kunipa kipato kwa mfano ningependa kuanzisha biashara ya kuuza vyakula vya afya au huduma ndogodogo za kijamii ambazo zinasaidia jamii yangu kupitia biashara, ningeweza kujifunza ujuzi wa kuendesha kampuni, kupanga banjeti na pia kushirikiana na wateja kwa heshima na uwazi. Hii pia ingeleta uhuru wakifedha na uzoefu muhimu wa maisha au pale maishani. Kwa ujumla, kuanzisha biashara ni ndoto ambayo, hufundisha ujuzi, heshima na pia kujitagemea na ningependa kuijaribu siku moja.

Je, unapenda kuangalia nyota? Ndiyo napenda kuangalia nyota hasa usiku pale anga ikiwa safi na tulivu. Kuangalia nyota, kunanifundisha kutathmini au kudhamini uzuri wa asili na ukubwa wa ulimwengu. Hii hunifanya nishikilie amani na kutafakari maisha yangu kwa utulivu. Aidha, napenda pia kujifunza kuhusu sayansi ya nyota. Jinsi zinavyoundwa na jinsi dunia yetu inavyopangwa au ilivyopangwa. Hii inaniweka katika au karibu na asili ya kunipa hamasa ya kujifunza zaidi. Na kwa ujumla mimi kuangalia nyota ni furaha au inaniletea furaha, inanielimisha na pia ni njia kutafakari na hufanya nijisikie amani na mshikamano wa dunia.